Picha napenda kupiga mara kumi kwa siku kwa sababu mi hupenda kupiga picha, huvutia, maeneo mazuri, mahali panafutia, lazima nipige picha, ndio kujikumbusha, mahali nilipita mahali pazuri na kujikumbusha katika picha, ndio maana napenda kupiga picha.